Laa, apana, mimi siwezi kuishi bila teknolojia, ata sio siku moja ni masaa, sababu teknolojia imenipeleka mbali sana. Kujua mambo bila, kujua maneno kila wakati na wakati uliofaa, kufanya kila kitu kiwe rahisi nikitumia teknolojia. Na kila kitu siku hizi usipokuwa na teknolojia utakuwa umeachwa nyuma kidogo sababu teknolojia mahali inatupeleka inatupeleka mbele mbele sana na inatufa motisha kufanya kazi bali bali.

Ninawasiliana na wafanyakazi wenzangu kupitia simu. Sana sana wakati hatuko pamoja. Lazima tuweze kuwasiliana na simu, tuongee yaliyojiri hiyo siku, ama itakayo tufanyika wa ndae na wakati mingine kama atuko karibu na tuko karibu, tunaweza fanya mkutano, tuongee moja kwa moja, tukiangaliana, ama tukiwa pamoja, tuchangie kila kitu kiliko mbele, kilisho mbele yetu. Harafu saa ingine kama hatuko karibu sana na hatutaki kuongea kwa simu, tunaweza tumia barua pepe. Ili tuweze kuwa pamoja na tujadiliane kila kitu. Ndiyo iwe sawa sawa.